Napenda kununua vitabu na vifaa vya elimu zaidi. Napenda vitabu kwa sababu hunipanua maarifa kunifundisha mambo mapya na kunifanya nifikirie kwa undani. Pia napenda kununua vifaa vya elimu kama kalamu, daftari au programu za kompyuta kwa sababu hunisaidia kujifunza na kufanya kazi vizuri. Pia mara chache napenda kununua vyakula vipya au vitu vya burudani lakini kipaumbele changu ni kitu kinachoongeza ujuzi au kunifaa kwa siku za mbele.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama na rahisi kufikiwa. Mara nyingi natumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive ili niweze kuipata wakati wowote na kuizuia isipotee. Pia nahifadhi nakala kwenye kifaa cha nje kama flash disk au hard disk kwa tahadhari zaidi. Kwa njia hii hata kifaa kikiharibika data yangu inabaki salama. Pakifupi natumia mchanganyiko wa cloud na hifadhi ya nje ili kulinda data yangu.